Ninapo shughulikia kazi za dharura, hufwata utaratibu wa haraka lakini wa makini. Kwanza nadibitisha uzito na haraka wa dharura ilikuona ni nini kinahitajika kutiliwe mkazo zaidi. Kisha naunda mpango wa hatua kwa hatua iliku shughulikia tatizo bila kupoteza muda.

Mchezaji ninae mpenda sana katika michezo ni Lebron James wa mpira ya kikapo. Nina mpenda kwa sababu anaujuzi mkubwa nidhamu na uongozi wa timu. Pia Lebron ni mfano wa kujituma bila kuchoka, kushiriki wenzake na kufanya maamuzi makini kwenye uwanja jambo linalofanya awe mchezaji wa kipekee.

Napenda mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu. Kwanza ni utulivu na salama. Jambo linalofanya iwe raisi kuishi na kupumzika bila kelele nyingi. Pili, watu wake ni wakarimu na wenye ushirikiano. Hivyo ni raisi kujuana, kusaidiana na kujenga mahusiano mazuri ya kijamii.

Tunda langu la kupendeza ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni laini. Tamu kidogo, rahisi kumeza na hutoa nishati haraka. Pia ni tunda linapopatikana kwa urahisi na linaweza kuliwa peke yake.

Mandhari nzuri zaidi niliyowahi kuona ni mwonekano wa jua likizama juu ya maji. Ambapo anga hubadilika rangi kuwa machungwa, zambarau au dahabu. Upepo mwanana, sauti ya maji na mwanga au jua vinaunda hali ya amani na uzuri wakipekee na hunifanya natamani sana uzuri wa asili.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza, kisha kuomba mrejesho, kutoka kwa wenzangu au wasimamizi. Baada ya hapo, najifunza na kujiboresha kupitia mafunzo, kusoma au kufanya mazoezi ya mara kwa mara.